Habari za jioni ni usemi unaotumika kuzungumzia au kuwasiliana salamu na mtu mwishoni mwa mchana. Mara nyingi kueleza matumaini kuwa siku imekwenda vizuri.